Kwa kawaida, wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuni. Asubuhi unipa nafasi ya kuanza siku nikiwa na akili tulivu, mwiri wenye nguvu na mtazamo chanya. Bada ya kupumzika usiku, nafsi yangu huwa tayari kukabiliana na majukumu mbali mbali kwa umakini na ufanisi mkubwa. Hu ni muda ambao nahisi nina uwezo mkubwa wakufikiria kwa kina na kufanya maamuzi sahihi. Moja ya sababu kuu zinazofanya asubui iwe wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni ubora wa umakini. Asubui kuna usumbufu mdogo sana ikiringanisho na mchana au jioni. Simu hazipigwi mara kwa mara, watu wengi bado hawajaanza shuguri zao kikamilifu na mazingira kwa jumla huwa tulivu. Utulivu huu unisaidia kuzingatia kazi moja kwa mda, mrefu bila kukatizwa, jambo linarongeza ubora wa matokewo ya kazi yangu. Asubuhi pia unipa nguvu za kimwiri na kiakiri. Mwiri unapokuwa umetulia vizuri bada ya usingizi, ina nguvu zaidi za kuanza kazi ngumu au inayoitaji kufikiria sana. Na kufikiria sana, kazi zinazohitaji ubunifu kupanga au kuchambuzi mzito huwa raisi zaidi kufanyika asubui. Isia ya kuwa na nguvu hunipa motisha ya kuanza siku kwa bidhi na kujiamini. Ratiba yangu ya kazi pia inachangia kufanya asubui iwe mudabora kwangu. Napendea kupanga kazi muhimu zaidi asubui kabla ya uchovu wa siku kuanza kuonekana. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kumaliza majukumu makubwa mapema na kutumia muda wa mchana au jioni kwa kazi nyepesi au za kawaida. Mpangirio huu unisaidia kuthibiti muda wangu wa vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Sababu nyingine ni hali ya kisaikorojia inayokuja na mawazo wa siku. Asubuyi huja na hisia ya mawazo mapia. Nina hisi kama nina ukulasa mpia wa kuandika bila mzigo wa makosa au changamoto za jana. Isia hii unipa matumaini na ari ya kufanya vizuri zaidi. Kira asubuhi hua fursa ya kujiboreshi na kujifunza jampo jipia. Hata hivyo, hii haimanishi kwamba sifanyi kazi vizuri nyakati nyingine. Mchana ninaweza kushugulikia kazi zinazoitaji ushirikiano na mawasiriano. Wakati jioni ninaweza kutafakari au kupanga mambo ya badaye, lakini ukilinganisha asubui bado ni kipindi ambacho tija yangu huwa juu zaidi. Nimuda ninawotumia kikamilifu kwa kazi zinazoitaji umakini na wa hari ya juu. Kwa ujumra, asubui ndiyo wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi kwa sababu utulivu, nguvu, umakini na hali chanya ya akiri. Kwanzia siku mapema hunisaidia kuwa na uthibiti wa muda wangu na kunipa mwerekezo mzuri wa siku mzima. Kwa kutambua wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ninaweza kupanga ratiba yangu kwa njia inayongeza ufanisi na kunisaidia kufikia marengo yangu kwa urahisi zaidi.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya, uwanza kwa kuhakikisha wanajisikia huru, salama na kuthaminiwa tangu siku yao ya kwanza. Ninamini kuwa mapokezi mazuri uweka msingi imara wa ufanisi, ushirikiana na uaminifu kazini. Mfanyikazi mpya anapohisi anakubalika huwa tayari kujifunza, kuuliza maswali na kuchangia mawazo yake bila hofu. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kuwakaribisha kwa heshima na ukarimu, nawasalimia kwa tabasamu najitambulisha na kuwajulisha kuwa wako mahali sahii. Ninahakikisha wanajua kuwa ni sehemu muhimu yatimu na mchango wao unadhaminiwa. Maneno ya mwanzo huwa ya nguvu kubwa, hivyo kujitahidi kutumia lugha yenye moyo wakutia moyo unakuwa jenga. Baada ya mapokezi awali, huwapa utambulisho wa mazingira ya kazi. Ninawaonyesha sehemu muhimu kama ofisi, vio, sehemu za mapumziko na maeneo mengine wanayohitaji kujua. Pia, kuwatambulisha kwa wafanyakazi wengine ili wajue wanafanya kazi na nani. Utambulisho huu huwasaidia kupunguza wasiwasi na kujisikia sehemu ya jamii ya kazi mapema. Ninachukulia pia muda wakuwaeleza utamaduni wa kazi wa taasisi hii ni pamoja na madili, taratibu na matarajio ya jumla. Badala ya kuwapa maelekezo mengi kwa haraka ujaribu kueleza kwa utulivu na kwa mifano ili waelewe vizuri. Lengo langu ni kuwasaidia kufahamu si tu wanachopaswa kufanya pali pia kwa nini mambo hufanywa kwa namna fulani. Kwa sikiliza, wafanyikazi wapya ni jambo muhimu sana katika mapokezi yangu. Huwa nawauliza maswali kuhusu matarajio yao, uzoefu wao wa awali na maeneo wanayoitaji msaada zaidi. Kwa kufanya hivyo, naeza kuelewa mahitaji yao na kuwasaidia kwa njia inayofaa. Pia huwafanya wajisikia kuwa sauti yao inasikika na inaheshimiwa. Katika siku na wiki za mwanzo, hujitahidi kuwa karibu na wao kwa msaada na maongozo. Nawambia wazi kuwa wako huru kuuliza maswali bila kuogopa kukosea ninajua kuwa mwanzo wa kazi mpya huja na changamoto nyingi. Hivyo subira na uwelevu ni muhimu. Kutua mlejesho wa kujenga badala kukosoa huongeza kujiamini kwao. Pia ninahakikisha wanapewa majukumu kwa hatua. Kulingana na uwezo wao wa kuzoea mazingira mapya. Kuwapa majukumu makuwa ghafla kunaweza kuwakatisha tama. Hivyo huanza na kazi ndogo huku nikiongeza, taratibu kadiri wanavyojifunza, njia hii kuwasaidia kukua kwa ujasiri na ufanisi. Kwa ujumla, nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia yenye heshima, msaada na uwazi. Ninaamini kuwa mapokezi mazuri ujenga msingi na mahusiano mazuri ya kikazi na kuchangia mafanikio ya ufanyikazi na taasisi kwa ujumla.

Mafunzo nigependa kupata kazini ni yele yananisaidia kukuza ujuzi wangu kitaaluma kuboresha utendaji wangu wa kila siku na kuni jiandaa kwa majukumu makubwa zaidi katika siku zijazo. Ninaamini kwa kuwa mafunzo ya kazini ni uwekezaji muhimu kwa mfanyikazi na taasisi kwa jumla. Kwa sababu huongeza ufanisi, ubunifu na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwanza ningependa kupata mafunzo yanayohusiana moja kwa moja na kazi ninayo ifanya. Mafunzo haya yanaweza kuwa ya kiufundi au kitaaluma kulingana na eneo la kazi. Kwa mfano kujifunza mbinu mpya teknolojia ya kisasa au mifumo inayotunika kazini kunisaidia kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi na kwa kujiamini zaidi. Mafunzo ya ina hii hunisaidia kuendana na mabadiliko ya sekte na kupunguza makosa kazini. Pili ningependa sana kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi. Hata kama mtu hayuko kwenye nafasi ya uongozi kwa sasa ujuzi wa uongozi ni muhimu kwa kila mfanyikazi. Mafunzo haya hunifundisha jinsi ya kufanya maamuzi bora kusimamia muda kutatua migogoro na kufanya kazi vizuri na watu wa tabia na mitizamo tofauti. Pia hunisaidia kujenga uwezo wa kuchukua majukumu zaidi na kujiandaa kwa nafasi za juu badaye. Mafunzo ya mawasiliano ni eneo jingine muhimu ningependa kuimarisha. Mawasiliano mazuri ni msingi wa kazi yenye mafanikio. Mafunzo haya yanaweza kunisaidia kuwasiliana kwa uwazi kusikiliza kwa makini kuandika kwa ufanisi na kueleza mawazo yangu kwa ujasiri. Ujuzi mzuri wa mawasiliana huboresha ushirikiano kazini na hupunguza migongano isio ya lazima. Mafunzo ya kufanya kazi kwa timu pia ni muhimu kwangu. Katika mazingira mengi ya kazi mafanikio hutegemea ushirikiano wa pamoja. Mafunzo kaya hunifundisha kuheshimu maoni ya wengine kuchangia mawazo kwa ufanisi na kufanya kazi kwa lengo la pamoja. Hii huimarisha mahusiano ya kikazi na kujenga mazingira chanya ya kazi. Kwa jumla, mafunzo ningependa kupata kazi ni ile inayochangia ukuwaji wangu wa kitaaluma na ubinafsi. Mafuza ya kifundi uongozaji mawasiliano na maendeleo binafsi hunisaidia kwa kuwa mfanyikazi bora mwenye kujiamini na mwenye mchango mkubwa katika taasisi.

Kuhusu kazi na masomo yangu, ninaona zote mbili kama sehemu muimu za maisha yangu ambazo zinachangia ukuwaji wangu binafsi na kitaaluma. Masomo yangu yamenisaidia kupata ujuzi na maarifa muhimu wakati kazi yangu imenisaidia kutumia ujuzi huo kwa vitendo. Kujifunza kutokana na changamoto za kila siku na kukuza sifa zangu za kitaaluma. Kwa pamoja, masomo na kazi uchangia kufanya niwe mtu anaejiamini, anaejitambua na anaefanikisha marengo yake. Kwanza, masomo yangu yamenipa msingi dhabiti wa maarifa. Kupitia masomo ni majifunza mbinu za kufikiria kwa kina, uchambuzi na kutatua matatizo. Pia nimeweza kujenga uelewa wa dhana mbali mbali ambazo zinahusiana na taaluma yangu. Masomo hayajakoma tu kwa kupewa maerezo na nathari mbali pia yamenisaidia kufanya mazoezi na miradi inayonifundisha jinsi ya kutumia maarifa hayo katika hali halisi. Hili imenisaidia kuunganisha ujuzi kiaakademia na changamoto halisi za maisha ya kazi. Kama mfanyikazi, kazi yangu imenisaidia kukuza ujuzi wangu kwa vitendo na kukuza madili ya kitaaluma. Kila kazi ninayofanya ni fursa ya kujifunza, kujaribu mbinu mpya na kushugulika changamoto mbali mbali. Kazi imenifunza umuhimu wa nidhamu, umakini na ushirikiano na wengine. Pia imenisaidia kuimarisha uwezo wangu wa mawasiriano, kupanga muda na kushugulika matatizo kwa njia bora na yenye ufanisi. Mbali na ujuzi wa kitaaluma, kazi na masomo vimenisaidia kujenga uwelewa ya wa kijami na kuimarisha mahusiano. Kupitia masomo nimejifunza kushilikiana na wenzangu kuwa heshimu mawazo ya wengine na kufanya kazi kama sehemu ya timu. Kazi pia imenifunza jinsi ya kushigulika migongano kutoa na kuepuka marejesho na kuendereza uhusiano mzuri na wenzangu wa kazi. Uelewa huu wa kijamii ni muhimu sana katika kila mazingira ya maisha. Kwa mkutasari, masomo na kazi yangu vinafanya maisha yangu kuwa na maana na mchango, masomo yamenipa msingi wa maarifa na ujuzi. Huku kazi ikinisaidia kutumia ujuzi huo kwa vitendo, kujifunza kutokana na changamoto na kukuza madiri na sifa na za kitaarumo. Kwa pamoja, mmenisaidia kuwa mtu mwenye marengo, mwenye ujuzi na anaejiandaa kwa maisha yake mafanikio na mchango chanya kwa wengine.

Kukabiliana na tatizo kazini ni sehemu muhimu ya kazi yoyote. Kwani changamoto aziepukiki katika mazingira ya kazi. Mimi hujaribu kushambulia tatizo kwa njia ya mpangirio wa busara, mzuri na wakina ili kuakikisha tatizo linatatulio kwa ufanisi bila kuunda migogano zaidi au kusababisha msongo wa mawazo. Kwanza ninaakikisha kuwa ninaerewa tatizo kikamilifu, hii inahusisha kuchambua chanzo chake adhali zake kwa kazi na kwa wenzangu. Na lini tatizo lilianza kuonekana. Mara nyingi, tatizo linaweza kuonekana kuwa ndogo au rahisi. Lakini baada ya kuchunguzwa kwa makini, linaweza kuwa na mizizi ya kina zaidi. Kwa hivyo, kuchambua tatizo usaidia kutambuliwa suruhisho linawafo na kuepuka kurudia makosa yanayofanana. Baada ya kuchambua, linakusanya taarifa muhimu hii muhimu. Hii inaweza kuhusisha kuzungumza na wenzangu, kukagua nyaraka au kuangaria rekodi zinazohusiana na tatizo. Tarifa hizi unisaidia kuona picha kamiri na kutua uelewa wakina wa tatizo. Pia inasaidia kuakikisha kuwa suruhisho rinapendekezo, rinazingatia kila upande wa jinawezekana kutekereza bila kuunda matatizo mapya. Hatua inayofuata ni kutafuta suruhisho napenda kuzingatia chaguo zote zinazowezekana. Kuzipima kwa faida na hasara na kuchaguwa ile inayolingana zaidi na malengo ya kazi na lasimari zilizopo. Mara nyingi, uchukua mbinu ya kufikiria kwa ubunifu na mara nyingine kwa ushauri wa wenzangu au washauri wa kazi. Suruhisho nzuri uchanganya ufanisi, urahisi, utekerezaji na uthabiti wa muda mrefu. Pada ya kuchagua suruhisho, ninatekereza mpango wa hatua kwa hatua. Kira hatua inaereweka vizuri na mara nyingi inaweka muda maruum wa kukagua maendereo. Utaratibu huu hunisaidia kuthibiti hatari kuona mapungufu, mapema na kufanya marekebisho kabla ya tatizo kuzidiwa. Kutekereza kwa mpangirio ni nidhamu kuna hakikisha kuwa suluhisho linatimiza kikamirifu na kwa ufanisi.